Naam, ningependa kusema kuwa nimefuga wanyama wengi kuna wanyama wa nyumbani vile sungura nimefuga wanyama wengi sana huwa napenda kufuga wanyama naam.

Ningependa kusema ni swali bora zaidi ambayo linaniuliza kuwa kama napenda chai ama kahawa. Ningependa kusema huwa napendelea chai zaidi kwa sababu ya manufaa ya kimwili huwa napendelea chai zaidi naamu.

Naam ni swali mzuri ya kuhusu navyotumia simu yangu. Ningependa kusema huwa nashiriki muda karibu saa kumi na nane kwa simu yangu. Ningependa kusema mtandao naotumia sana ni ule wa Instagram, pia yule wa YouTube na pia wa Twitter. Na kumbuka simu yangu ya kwanza ilikuwa ya Infinix. Na ningependa kuuliza jinsi inavyonisaidia kwa maisha. Ni kwamba ina nisaidia kupata wateja wapya katika kazi zangu na pia muda mzuri wa kuzima simu hii huwa naonelea ni muda wa kutoka saa nane usiku nam.

Huwa naenda naoga nahakikisha nimeenda nimepumzika. Nimetoka kwenye hali yenye kelele na naketi chini kwenye kochi na napumzika. Ndipo saa mwili upate hewa safi naam.

Ningependa kusema huwa kama huwa nahifadhi kitu cha dhamani, ningependa kusema naam baadhi ya mawe naamini ni ya dhamani na bado sijaweza kuyapeleka kwenye soko naam.

Naam ni swali mzuri huwa nafanya nini wakati nahitaji msaada kazini? Ningependa kusema huwa na naomba msaada kwa wafanyikazi wenzangu ama naenda kwa wakubwa kazini naomba msaada. Naam.

Naam. Huwa napenda mvua, mvua ndiyo kila kitu kwa sababu ardhi isiyopata mvua, siyo raisi kuwa na mimea na huwa kwa jinsi moja ama mbili huwa napenda mvua sana.

Ningependa kusema huwa napendelea mfumo gani wa somo. Ningependa kusema mfumo mpya wa simu ambazo ziko na teknolojia ya China. Huwa nazipenda sana. Naam.

Naam, ni swali nzuri, huwa napenda kufanya kazi peke yangu ama na wengine, ningependa kusema inategemea ni kazi ya aina gani, kuna kazi ambazo huwa napenda kufanya peke yangu na kazi nyingi, napenda kushirikisha wengine, naam.

Ningependa kusema ninachopenda kuhusu mtaa wangu ni ule utulivu ulioko, ule ushirikiano ulioko kwenye huo mta na ule utangamano ndio huwa napenda zaidi kuhusu mtaa wangu. Naam.

Naamu, niswali mzuri, ninini huwakinafanya mazingira ya kazi kuwa mazuri? Ningependa kusema ile hali ya kuwa na wafanya kazi wengine, mahala pale wanao kuchangamusha, ndiyo wakinafanya mazingira ya kazi kuwa mazuri.

Ningependa kusema, huwa natumia kompyuta zaidi kwa kufanya utafiti na kupia kufanya kazizangu za siku za kazini pia, natumia kompyuta pia kuandikia ripoti na pia kufanya utafiti wa kisayansi, nam.

Ningependa kusema ni swali mzuri, huwa na sherehekea siku yangu ya kuzaliwa na marafiki, pia huwa na tembea kuwasaidia wa siojiweza, na pia hii ni wakati mwema wa kujikumbusha na kufurahia na kusherehekea na marafiki zangu.

Ningependa kusema mimi kusema kweli huwa nachelewa wakati mwingine na wakati mwingine nakuwa mtu wakuwahi lakini sana nigewejiweka katika hile orodha ya wanaochelewa haswa ule wakati tunaagana na mtu tupatane saa fulani naam.

Nikependa kusema nikijibu, kutoka kwa mie na kwa maoni yangu na kwa vile uanajielewa. Kwa kusema kweli sipendi kusikiliza redio, napenda kuona picha zikiandamana na sauti. Kwa hivyo hua napendelea sana televishoni kuliko redio nam.

Na ningependa kusema swali limenipita kiasi kidogo unauliza najihisi vipi kuhusu wasilisho. Japata hili neno wasilisho linamanisha haje yali naweza kufanya utafiti nijue wasilisho linaman. Kwa kujibu nigependa kusema neno wasilisho ni neno geni kwangu na siyelewi mana yake kwa kiswahili.

Naam ni swali mzuri ambayo inauliza kuhusu kumbukumbu za utotoni. Ningependa kusema kumbukumbu za utotoni nilioupenda sana ni safari. Safari ya kusafiri kutoka bara hadi puani ambao kuna bahari kwenda kuogelea kwenye ufuo wa bahari. Na ningependa kusema nilikuwa nasafiri na wazazi wangu na nilichokifanya kumbukumbu hii kuwa maalum ni wakati nilipokuwa natazama meli nikiwa kwenye ufuo wa bahari. Nafurahia sana ninapokumbuka kumbukumbu za utotoni. Naamu.

Ningependa kusema mziki ambao ninaosikiliza zaidi ni ule mziki wa reggea na hasa nyimbo za muimbaji bora zaidi anyefahamika kama Bob Marley, kwa sababu ya ule ujumbe anaoupitisha katika jamii, kwa sababu mambo anayoyaimba pale ni kioo. Na huwa analeta mtazamo bora zaidi. Na analeta kuyaleta mabo ambao ni fiche. Uko wa uwazi yanaofanyika katika jamii na anaimiza sana upendo na ushirikiano, katika jamii. Naam.